Kwa kweli njia mimi ambayo inaweza kusaidia kuifadhi pesa. Pesa ni mboga yenye kuhifadhi. Napaswa kuifadhi pesa vipi. Mimi kweli naweza sema jinzi ambayo naweza kuifadhi pesa. Unapata kwamba njia ambayo inaweza kuifadhi pesa napaswa kuifadhi pesa vipi. Katika jamii unapata kwamba jinzi watu wanaweza kuifadhi pesa kwa njia tofautitofauti. Na jambo la kwanza unapata pesa ni kitu cha muimu sana katika maisha ya kila mtu. Kuifadhi pesa kwa umakini husaidia kuhakikisha usalama wa kifedha uekezaji na maendeleo ya maisha ya bandaye. Kwanza ni muhimu kuwa na malengo ya kifedha. Malengo haya yanaweza kuwa na huwa ya muda mfupi kama kununua chakula au ya muda mrefu kama kujenga nyumba malengo hufanya uhifadhi uwe wa maana aidha ni muhimu ujue mapato yako kila mwezi fahamu pesa uanayopata ili uweze kupanga sehemu ya kuhifadhi hii ni msingi wa uhusiano mzuri na pesa. Jambo ingine pia lazima uandike matumizi yako. Kila sendi inayotumika iwe chakula, garama na shule au burudani inapaswa iwe kwenye daftari. Hiu husaidia kujua peza zinapotokea, zinapotelea wapi. Aidha, busara kugawa pesa katika sehemu tofauti. Mfano sehemu ya kutumia mara moja, sehemu ya kuweza kuweka na sehemu ya dharura, hii husaidia kuepuka matatizo, kuhifadhi pesa ni kuhitaji kujenga tabia ya akiba, kila mwezi huweka sehemu ndogo ya mapato yako kwenye akiba, hii hufanya peza zikue polepole, aidha ni kusabu ni kusaa ni busara kuepuka madeni yasio na lazima, madeni yasio ya lazima hupunguza uwezo wa kuhifadhi peza. Na kuongeza msongo wa kifedha. Aidha, weka pesa zako kwenye chombo salama. Hii inaweza kuwa benki mfuko wa akiba au chombo salama ni mbala. Usalama ni muhimu. Jambo ingine pia ni muhimu kuepuka kutumia pesa haraka. Kila wakati unapopata pesa, fikiria kabla ya kutumia. Hii hufundisha ufumilivu na udhibiti wa feza. Aidha, unaweza pia kutumia mfuko wa dharura. Ku huu ni kwa ajili ya maitaji yasiyotarajiwa. Mim hupenda kuwa na mfuko wa dharura kila wakati. Aidha ni busara kuchunguza ratiba na faida za akiba. Weka pesa kwenye njia ambazo zina faida kama bengi na uwekezaji mdogo. Hii hufanya pesa yako ziweze kukua. Aidha ni muhimu kuepuka ununusi usiokuwa na mpangilio. Ununuzi wa haraka huharibu akiba yako. Mimu upenda kupanga kila ununusi. Aidha tumia bajeti ya kila mwezi. Bajeti inayoonyesha ni pesa ngapi unapaswa kutumia kuhifadhi na kuweka. Hii husaidia kupanga maisha ya ufanisi aidha ni busara kujua garama zako muhimu. Chakula, makazi, elimu na afya sinapazwa kuwa kipaumbele. Pesa zinahifadhiwa, haziwezi, kuisha kwenye vitu, zisizo vya lazima aidha kwenye kando, pesa kwa uwekezaji uwekezaji mdogo unaweza kuzaa, faida kubwa kwa muda mrefu. Mimi hupenda kutumia njia hii. Aidha epuka kushaeishika na matangazo. Matangazo mara nyingi hufanya mtu akusanye madeni au kutumia pesa zisizo za lazima. Hii inaharibu akiba. Haida kushirikiana na familia kunasaidia kuhifadhi pesa kwa usahihi. Familia inaweza kusaidia kupanga bajeti na kutumia pesa kwa uangalifu. Aidha ni busara kuepuka kubadilisha akiba mara kwa mara. Hii hufanya pesa zichelewe kwa ratiba. Aidha tumia bengi kwa usajili, bengi ni srhemu salama ambayo pesa na kupata, ambayo kada upeleka matumizi yasio na lazima na kupoteza akiba. Aidha weka malengo madogo na makubwa. Malengo madogo ni kama kununua kitabu na makubwa ni kama nyumba hau gari. Hii hufanya akiba iwe na lengo na kutokana na hiyo unapata kwamba mtu anaweza.

Swali ni je, unapenda chai au kahawa? Kwa upande wangu nasema kweli mimi hupenda kahawa zaidi chai kwa sababu ni kinywaji kinachonipa furaha na nguvu na kutokana na hio unapata kwamba haidha kahawa hufanya mwili wangu kuamka asubuhi kila kipimo hufanya ni shugulike na kazi kwa umakini unapata kwanza kahawa hutoa latha nzuri na arufu ya kuvutia. Harufu yake ufanya ni Kiekima na amani na furaha. Kahawa hunifanya mwili wangu kuamka asubuhi kila. Kipimo hufanya nishugulikie kazi kwa umakini. Mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya akili yangu kuwa makini. Nafurahia kusoma na kufanya kazi nikia nimepiga kahawa. Chai inaweza kuwa tamu lakini kahawa inatoa nguvu ya kipekee. Natharia ya kuamka kila asubuhi inasaidia maisha yangu. Kahawa hufanya mlo wangu wa asubui kuwa mzuri, harufu na labda yake, latha yake huchangia furaha. Aidha mimi hupenda kahawa kwasababu hufanya midomo yangu kuwa na hisia na furaha. Latha yake ni kipekee kuliko chai. Kahawa hufundisha nidhamu kila kikombe hufanywa kwa mpangilio na taathari. Mimi hupenda kahawa zaidi ya chai kwa sababu hufanya juwa la asubuhi kuwa nzuri. Kahawa hufanya kazi yangu kuwa na ufanisi nafanya kazi kwa bii nikiwa nimepiga kahawa. Chai ni tamu lakini aiwezi kulingana na nguvu za kahawa na dharia ya kuamka inasaidia moyo wangu. Haidha kahawa hufanya midundo ya moyo wangu kuwa dhabiti na furahia hisia za nguvu na furaha. Mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya akili yangu kuwa na uangalifu wa ali ya juu. Unapata kwamba kinywaji ya kahawa ukiwa na marafiki. Tunapokaa pamoja kahawa inachangia mazungumzo mazuri. Na pia unapata kwamba mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya kazi yangu kuwa rahisi na yenye furaha. Pia unapata kahawa unifundisha tabia kuzingatia kila atua. Kutengeneza kikombe cha kahawa ina mimi hupenda kahawa kwa sababu zaidi ya chai kwa sababu hufanya kila siku kuwa ya kipekee. Pia mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya kazi yangu kuwa rahisi na yenye furaha. Kahawa hufundisha tabia kuzingatia kila hatua kutengeneza kikombe cha kahawa hufundisha nidhamu. Kahawa hufanya mawazo yangu kuwa makini na ya araka. Chai ni nzuri na kwa kupumzika lakini kahawa inachangia ufanisi wa kazi. Mimi hupenda kahawa kwa sababu ufanya mwili wangu kuwa makini ya wenye nguvu. Haida kahawa hufanya furaha yangu kuongezeka asubuhi na mchana. Haida mimi upenda kahawa zaidi ya chai kwa sababu hufanya kila kazi iwe raisi na unapata kwamba kahawa ufundisha ni damu ya mwili na akili. Mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya mikutano na kazi ya shule kuwa rahisi. Kahawa hufundisha dhamani ya mda kila kikombe hufanywa kwa umakini. Mimi hupenda kahawa zaidi ya chai kwa sababu ni rafiki wa kusoma na kufanya kazi. Haida kahawa hufanya uzingizi wa asubuhi kuwa rahisi. Mwili unajitayarisha kwa siku nzima. Mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya akili yangu kuwa na nguvu ya kufikiria vizuri. Haidha mimi hufanya kazi ya midundo, kahawa hufanya kazi ya midundo ya moyo kuwa dhabiti na mwili kuwa na nguvu. Mimi hupenda kahawa zaidi ya chai kwa sababu hufanya hisia zangu kuwa nzuri. Kahawa ni kinywaji kinachoweza kuleta furaha na amani moyoni mwango. Mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya kazi yangu kuwa yenye tija. Na unapata kwamba kahawa hufanya kila kipimo kuwa na latha na furaha ya kipekee. Mimi hupenda kahawa zaidi ya chai kwa sababu hufanya maisha ya kila siku kuwa raihisi na yenye raha. Kahawa hufundisha nidhamu na maisha kila kikombe hufanya uu kwa mpangilio. Heide mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya kila siku kuanza kwa furaha. Kahawa hufanya mazungumzo kuwa na furaha isha na yenye mshikamano. Mimi hupenda kahawa zaidi ya chai kwa sababu hufanya mwili wa akili kuwa ya tayari kwa kazi. Haida kahawa ni kinywaji kinacho nipanguvu na mshikamano wa kijamii. Pia mimi hupenda kahawa kwa sababu hufanya maisha yangu kuwa yenye furaha na utulivu. Haida kahawa hufanya akili yangu kuwa makini na midundo ya moyo kuwa dhabiti. Mimi upenda kahawa zaidi ya chai kwa sababu.

Swali ni je, unaishi mahali nilipo zaliwa. Kwa kweli kabisa mimi siishi nilipo zaliwa. Kwa sababu maisha yali ongoza katika mwelekeo tofauti. Kwanza nilipo zaliwa palikuwa na nyumba kwangu kwa muda mfulani. Apo ndipo nilianza safari ya maisha. Kukua kulinifanya ni kutane na fursa mpya zilizo sukumwa kuondoka. Sababu za kielimu zilinifanya ni hame sehemu nyingine, elimu ili hitaji mabadiliko ya mazingira, nililazimika kuishi mbali ili kutafuta maisha bora, kuondoka nilipozaliwa kulinipa usoevu mpya wa maisha, nilijifunza kuzoea mazingira mapya wa watu tofauti, maisha mapya yalinifundisha kujitegemea zaidi, kuishi sehemu mpya kulinifanya nijue tamaduni tofauti na nilijifunza lugha, mila na desturi ya watu wengine. Kuondoka nyumbani kulinifanya kuthamini familia yangu zaidi. Kila ninapokumbuka nilipozaliwa, kuisi kukumbuka kumbukumbu za utoto, ingawa sipo nilipozaliwa bado ninapenda sana se emu iyo. Mahali nilipo sasa pamenipa na fasi ya kukua kimaisha. Nimepata marafiki wapya katika mazingira mapya. Marafiki ya ao wame nisaidia kuzo ea maisha ya mbali. Changamoto za kuishi mbali zimenijenga kisaikolojia na nimejifunza kupanga maisha yangu mwenyewe. Kuishi mbali kumeongeza ujasiri wangu. Nimejifunza kufanya maamuzi binafsi. Mazingira mapya yamenifundisha uvumilivu. Nimegundua kuwa nyumbani ni pale unapopata amani. Silazima nyumbani iwe mahali ulipozaliwa. Nyumbani inaweza kuwa mahali unapo isi salama. Nimejifunza kuunda mausiano mapya ya kijamii. Jamii mpya imenipokea kwa eshima. Kuishi mbali kumeongeza maarifa yangu ya maisha. Nimejifunza kukabiliana na changamoto bila msaada wa karibu. Hali iyo imenifanya kuwa mtu mwenye nguvu ya ndani nimejifunza kusimama mwenyewe katika maisha kazi ya majukumu mapya yamenipa uzoefu mkubwa. Nimejifunza kueshimu tofauti za watu. Kuishi mbali kumenifanya kudhamini amani. Nimejifunza kupanga fedha na mda wangu. Maisha mapya ya menipa mtazamo mpya wa dunia. Nimegundua kuwa mabadiliko ni sehemu ya maisha. Kuondoka nilipozaliwa kunilip kulinipa fursa ya mafanikio. Nimeendelea kujifunza kila siku katika mazingira mapya. Bado ninandoto ya kurudi kuwa tembelea wanyumbani. Nina wasiliana nao mara kwa mara. Upendo wa familia aupotei kwa umbali. Kumbukumbu za nyumbani hunipa nguvu za kusonga mbele. Ninaishi mahali penye pengine lakini mzizi yangu ipo nyumbani. Nimekubali kuwa maisha ni safari. Safari ii imenijenga kuwa mtubora. Ninaishi mbali nilipozaliwa lakini moyo wangu au jesahau. Ninajifuna nilikotoka na nilipo sasa. Aidha kuishi mbali kumeongeza ekima yangu. Maisha mapya ya menifundisha dhamana na subira. Na ninaamini kila mahali ninapoishi na sehemu ya safari yangu. Pia unapata kwamba nimejifunza kuunda mahusiano mapya ya kijamii. Jamii mpya imenipokea kwa eshima. Kuishi mbali kumeongeza maarifa yangu ya maisha. Na nimejifunza kukubaliana na changamoto bila msaada wakaribu. Hali hii imenifanya kuwa mtu mwenye nguvu ya ndani. Nimejifunza kusimama mwenyewe katika maisha. Kazi ya majukumu mapya ya menipa uzoyefu mkubwa. Nimejifunza kueshimu tofauti za watu. Kuishi mbali kumenifanya kuthamini amani. Nimejifunza kupanga fedha na mda wangu. Maisha wangu ya menipa mtazamo pana wadunia. Na kutokana na hiyo ninaendelea kujifunza kila siku katika mazingira mapya. Bado ninandoto za kurudi kuwa tembelea wa nyumbani. Lakini ninawasiliana nao mara kwa mara. Upendo wa familia au potei kwa umbali. Kumbu kumbu za nyumbani unipa nguvu ya kusonga mbele. Ninaishi mahali pengine lakini mizizi yangu ipo nyumbani. Nimekubali kuwa maisha ni safari. Na safari hii imenijenga kuwa mtu bora. Ninaishi mbali nilipozaliwa lakini moyo wangu au jasahau. Ninajivuna nilikotoka na nilipo sasa. Kuishi mbali kumeongeza ekima yangu. Maisha mapya ya menifundisha dhamana na subira. Aidha ninaamini kila mahali ninaishi seemu ambayo nitofauti sana.

Kwa kweli kabisa jinsi ambayo mimi hupanga kazi yangu, mimi hupanga kazi yangu kwa njia tofauti, tofauti. Jambo la kwanza ningependa kuzungumuza kwamba mimi ndio niweze kupanga kazi yangu napaswa jambo la kwanza kutengeneza ratiba. Wakati nimetengeneza ratiba unapata kwamba kazi yangu inaeza kwenda kwa urahisi na kufuata mtindo rahisi sana. Na kutokana na hiyo, napaswa kupanga kazi yangu kwa uwangalifu ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati. Pia napaswa kuandika orotha ya majukumu ya kila siku. Hii inanisaidia kuona kazi zote zinazohitajika kufanyika. Napaswa kutenga muda maalumu kwa kila kazi, hii hufanya kazi isi changanyike. Napaswa kufanya kazi muhimu kwanza, kazi za dharura zinapaswa kupewa kipaumbele. Napaswa kugawa kazi kubwa kuwa ndogo ili inirahisishie kazi kuondoa stresi na pia napaswa kutenga muda wa mapumziko kupumzika kunasaidia akili na mwili kufanya kazi vizuri pia napaswa kujua muda wa kwanza na kuisha ya wakazi hii hufundisha nidhamu aidha napaswa kutenga muda wa mikutano hii inahakikisha kazi na mikutano hai ingiliani aidha napaswa kufuata ratiba dhabiti ya kila siku. Ratiba inasaidia kazi kuwa yenye mpangilio. Aidha napaswa kuepuka kuchelewa kuchelewa kunapunguza ufanisi wa kazi aidha napaswa kufuatilia maendeleo ya kazi, kuangalia hatua kwa hatua, kunanisaidia kufanikisha malengo. Aidha napaswa kuzingatia kazi ndogo na kubwa kwa usahihi. Kila kazi inapaswa kufanyika kwa muda wake. Aidha napaswa kutenga muda wa kushugulikia changamoto, tatizo lolote linapaswa kutatuliwa haraka. Aidha napaswa kujua ni kazi gani inaweza kusubiri. Kazi zisizo na za dharura, zinaweza kufanya baadaye. Pia napaswa kufanya kazi kila msongo, bila msongo wa mawazo. Utulivu, unanifanikisha kazi, fanyisha kazi vizuri aidha napaswa kujipanga kila asubuhi kuandaa, ratiba, mapema kunanisaidia kila siku kuwa na mpangilio. Pia napaswa kuzingatia muda wa chakula na mapumziko ya kifamilia. Afya ya familia ni muhimu aidha napaswa kutenga muda wa mafunzo au kufunza kitu kipya. Hii hunifanya kila wiki kuwa mwenye tiba. Napaswa kuhakikisha kazi zote ziko kwenye orotha. Hii hufanya kazi zopangwa zizizidi. Aidha napaswa kufanya kazi kwa kiwango cha juu. Kila kazi inapaswa kufanywa kwa bidii. Na napaswa kuzingatia muda wa kufanya kazi za haraka. Kazi za dharura zinapaswa kupewa kipaumbele. Napaswa kutenga muda wa kuangalia kazi iliokamilika. Hii hunifanikisha kazi zifanywe vizuri siku inayofuata. Pia napaswa kuepuka kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kuangalia kazi moja kwa moja, hufanya matokeo kuwa bora. Napaswa kujua ni lini na ni jinzi gani kufanya kazi bila usumbufu. Hii inanihakikishia kila kitu, kinaenda vizuri. Na pia napaswa kutenga muda wa kupanga ratiba ya wiki ijao, kupanga mapema kunarahisisha kila siku. Napaswa kuzingatia muda wa kushugulikia kazi zisizo na za lazima. Kila kazi inapaswa kuwa na umuhimu. Napaswa kuzingatia kila hatua ya kazi. Kila hatua inahitaji umakini. Napaswa kutenga muda wa burudani. Kupumzika kuna leta furaha na kuimarisha akili aidha napaswa kujua ni lini kufanya kazi ndogo za nyumba. Kila kitu kina mpangilio wake aidha pia napaswa kufanya kazi kwa nidhamu. Nidhamu hufanikisha kila hatua. Na unapata kwamba napaswa kutenga muda wa kupanga kila siku kwa mpangilio thabiti. Hii unanifanikisha wiki nzima aidha napaswa kuzingatia muda wa kufurahia mafanikio. Kila kazi iliokamilika inastahili furaha kidogo. Na pia napaswa kuhakikisha kila siku ina malengo malengo hufanya kazi kuwa na maana na napswa kutenga muda wa kuwasiliana na wenzangu. Ushirikiano hufanikisha kazi kubwa. Napaswa kutenga muda wa kutafakari na kutokana na hiyo inanisaidia kuweza kuboresha mpangilio wa kazi wa siku unaofuata. Kuzingatia kila siku ni fursa ya kufanya vizuri zaidi. Kila siku inadhamani yake. Napaswa kufanya kazi kwa nidhamu bidii na furaha. Hii hufanikisha malengo yangu ya kila siku. Napia napaswa kupanga kazi yangu kwa uangalifu zaidi na mpangilio.

Kwa kweli kabisa kuhusiana na mji nilikozaliwa, mji nilipozaliwa ni sehemu ya maisha yangu ambayo ninaithamini sana kwanza mji wangu una historia ndefu na mila za kipekee wazee wa mji wanaheshimika kwa kunifunza maadili mema mji nilipozaliwa umetulia na ni wenye utulivu. Na kutokana na hio nilijifunza kutoka kwa wazee jinsi ya kuishi kwa heshima na mshikamano. Haitha adidi inasema, mtu anayeambiwa kufanya mema anaenda katika mji wake atapata dhawabu kama mtu anayefanya mema. Hii inani sukuma kuenzi mji wangu. Mji wangu umejaa ushirikiano na mshikamano wa kijamii. Wapenzi wa amani wanasaidia kudumisha utulivu wa mji. Hadithi inatufundisha kuheshimu jirani na kuwa mwema kwa jamii. Hakuna mmoja aliye imani kamili hadi anapenda kwa jirani yake vile anavyopenda kwa yeye mwenyewe. Nilijifunza kuwa mji ni sehemu ya utambulisho wangu. Nyumba za mji ziko safi na zimepangwa vizuri. Barabara zenye mwangaza hufanya usalama kuwa dhabiti, watoto wanacheza kwa heshima na furaha. Watu wakubwa wanaheshimiana na kushirikiana. Mji unakuwa kwa utulivu na ushirikiano. Hadithi ina tufundisha kushirikiana. Kila mwoja wenu ni kama kamba ya mwenzake. Wakati mmoja ukishirikiana wote wanastawi. Aidha kila sherehe na hafla hufanyika kwa mpangilio mzuri. Aidha mimi hukumbuka kila kona ya mji kwa furaha. Haida mwji unajulikana kwa bustani, miti na mazingira. Kijani wapenzi wa miti wanashirikiana kufanya usafi na utunzaji wa mazingira. Hadithi inatufundisha kuwa kushirikiama maiamamu watakuongoza. Wahaki watapata dhawabau na watu wanaoishi kwa amani na ushirikiano pia watapata dhahabu aitha, mji wangu unajali elimu na malezi ya watoto. Pia unapata shule na vyuo vinahakikisha watoto wanajifunza maadili mema. Ni furaha kuona wazee wakiwa sehemu ya ushauri na mshikamano wenzangu wanashiriki bila ubinafsi. Mji unasaidia kujenga jamii yenye mshikamano, barabara safi ya mwanga, na usiku kufanikisha usalama bustani na jiji vinachangia hewa safi na afya njema aitha thidi inafundisha kuheshimu nyumba kila nyumba inapopandwa kwa upendo na heshima inakuwa paradiso ndogo duniani mimi huzingatia usafi na nidhamu kama sehemu ya maisha ya mji wangu kushirikiana na wenzangu kumenifundisha kuwa mwema na mkarimu. Mji unanipa hisia na amani na utulivu. Wenzangu hufundisha uvumilivu na mshikamano wa kweli. Mimi hupenda kushiriki katika shughuli za kijamii na mji wangu hadithi inatufundisha kushirikiana. Mtu anapo msaidia mwenzake Alah humsaidia katika maisha ya ahera aidha mji unahimiza maisha yenye nidhamu na usafi kushirikiana katika kazi ya mji kunanifundisha maadili mema na ninafurahi kushiriki burudani na wapenzi wangu katika mji wangu. Mji unanifundisha dhamana na amani ya mshikamano wa jamii. Pia unapata mambo ya shule na wapenzi wa mji hufundisha madili mema ya kijamii. Mimi huenzi historia na mila ya mji wangu. Kila kona ya mji inakumbusha utoto wangu na furaha kushirikiana na majirani, kuna nifundisha heshima na uvumilivu. Mji wangu unanifundisha umuhimu wa usalama na utunzaji wa mali. Mimi hupenda kila kipengele cha mji wangu sababu unahimiza maadili mema. Aitha thidi inafundisha tafakari mpe jirani wenu heshima na wema kwani kila kinyume kina wajibika. Aitha mji nilipozaliwa ni sehemu ya maisha yangu ya furaha, utulivu na mshikamano. Kwa hivyo nitakikisha ninalinda maadili mema ya mji wangu na kushirikisha na wapenzi wake. Aitha mji nlipozaliwa unajifunza kila sehemu ni muhimu katika maisha yetu aitha kuenzi mji wangu ni mji wa kuenzi familia, wapenzi na maadili mema ya kijamii kutokana na hio unapata mji nilikozaliwa kuwa kila sehemu ni muhimu katika maisha yetu kuenzi mji wangu ni njia ya ku enzi familia wapenzi na maadili mema ya kijamii mji nilipozaliwa.

Kwa kweli kabisa ni meulizi ati mimi upenda kula wapi nje na nyumbani. Kwa kweli mimi napenda kula kwenye mkahao kwa sababu ni mali pazuri na pa kushirikiana. Kwanza mkahao unatoa fursa na utulivu wa ajabu. Haitha tunapokuwa pamoja, tunazungumza kwa uhuru bila usumbufu. Haitha kula umfanya kila wakati kuwa wakipeke. Napenda tabasamu laki kila ninapumona. Tunapokaa kwenye meza ya mkahawa, napata wakati nakula uko inje kwa oteli, mbali na nyumbani pia naweza kupata ile upishi, aina upishi tofauti tofauti na kutokana na iyo unapata, uneza kupata burudani zaidi. Na pia unapata wakati unenda kukula pale inje unapata nchi ya ambayo imetumi kama vyakula ambayo vinapikuwa mahali pale. Iko na viungo tofauti tofauti na kutokana na iyo inaweza kuleta frasa sana. Na mimi pia mkawa unatua mazingira tulivu na yenye muanga mzuri. Chakula kinacho tayarishwa kwa wangalifu na latha yake ni mzuri. Napenda kujaribu vyakula tofauti kila nikitembea mkawani. Uduma za wa udumu ufanya chakula kuwa chakipeke napenda kukaa kwenye meza nzuri yenye utulivu mandhari makubwa ya kuweza mandari makubwa mkawa ufanya chakula kuwa na latha na furaha napenda kushirikiana chakula na marafiki ya ufamilia. Mkawa ni mali pazuri pa mazungumzo tulivu na furaha. Napenda vinyuaji safi ninavyo patikana kwa huraizi. Chakule cha mkawa ufundisha ubunifu na kupika na latha mpia. Napenda kuwa na nafasi ya kutulia bila usumbufu wa nyumbani. Mkawa ufanya chakula kuwa na kipeke kwa kila mtu. Napenda kuona wateja wengi wakifurahia chakula chao. Mandari safi na meza zenye mpangilio ufanya furaha kuwa kubwa. Napenda uduma ya haraka na kirafiki kutoka kwa waudumu. Chakula cha mkau unifundisha furaha na mshikamano. Napenda kupumzika wakati wa chakula bila wasiwasi. Nifuraha kushirikiana chakula na watu wazuri. Mkau utoanafasi ya kupunguza baadi ya siku ya kazi. Napenda finyuwaji vya baridi vinavyo patikana kwenye uraisi. Chakula cha mkau hunifundisha mtindo wa maisha wa furaha na amani. Napenda kushirikiana na marafiki katika chakula cha jioni. Mukahau unifanya kila kipande cha chakula kuwa chalatha na ya kipeke. Napenda kuona mapambo ya chakula ya navio vutia macho na moyo. Na nafasi ya utulivu hufanya mazungumuzo uwa na kipekee na yenye maana. Napenda kupumzika bada ya shule au kazi kwenye mukahau. Chakula cha mkahawa ufundisha mshikamano na urafiki. Napenda pia kila mara kujaribu chakula kipia kisicho julikana. Mkahawa utoa burudani ndogo kama mziki wakimnya. Napenda kuona wateja wengi wakifraia chakula chao. Chakula cha mkahawa unapata kuamba ufundisha heshima na ushikamano. Napenda uduma na mkarimu kutoka kwa udumu. Mkawa ufanya kila siku kuwa na ya kipeke na yenye kumbu kumbu nzuri. Napenda kutumia chakula cha mchana kama nafazi ya kuzungumza. Chakula cha mkawa unifundisha madili na kushirikiana. Napenda kufanya mazungumzo ya furana wapenzi wa chakula. Mkawa utowa mazingira tulivu ya sio ya kawaida nyumbani. Napenda kujaribu desert na vinyuaji tofauti kila mara. Chakula cha mkawa unifundisha fura na mshikamano wa kijami. Mkawa ufanya kila chakula kuwa chakipekee na kumbu kumbu. Na kutokana na hiyo napenda kuwana mapamba ya chakula ya ki ngaza macho. Chakula cha mkawa unifundisha ustadi na kupika na latha. Napenda fura ndogo ya kula chakula vizuri na vinyuaji safi. Mkawo utowa mazingira bora ya burudani na mshikamano. Napenda kila kipande cha chakula nikipata kwa fura na shangwe. Chakula cha mkawo unifundisha mshikamano na urafiki. Napenda kila mara kujaribu lada mpia kupata uzoefu wakipekee. Mkawo unanifanya kila wakati kuwa na kumbu kumbu. Tofauti tofauti na marafiki na wapenzi haida napenda kile kipengele za chakula kwenye mkawo kwa sababu ufanya maisha kuwa ya pekee na pia napenda kushirikiana na chakula na wapenzi na marafiki kila wakati. Chakula cha mkahawa hunifundisha furaha mshikamano na.

Mimi hutumia kompyuta sana kutengeneza website kwa sababu ni kazi ninayoipenda. Kwanza kompyuta hunipa na fasi ya kuunda mawazo yangu kwa njia ya ki digitali. Kutengeneza website hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu. Ninapenda kutumia kompyuta kwa sababu inanirahisishia kazi. Matumizi ya program mbalimbali za kutengeneza website huanza kwa kupanga muundo wa website kabla ya kuandika chochote. Kompyuta hunisaidia kuandika maandishi kwa haraka na kwa usahihi. Ninatumia lugha ya programu kama HTML na CSS. Wakati mwingine, hutumia JavaScript kuboresha utenda kazi wa website. Kompyuta hunisaidia kupima website kabla ya kuitoa rasmi. Hutumia muda mwingi kukagua makosa madogo ya mfumo. Kutengeneza website unifundisha subira na umakini. Ninapenda kuona website ikianza kufanya kazi vizuri. Kompyuta hunisaidia kubadilisha rangi na mwonekano wa kurasa. Mimi hutumia kompyuta kuboresha mwonekano wa picha na maandishi. Ninajifunza mambo mapya ya teknolojia kila siku. Kutengeneza website kuna nifanya ni jiamini. Kutumia interneti kutafuta mawazo na maarifa mapya kompyuta hunisaidia kuwasilisha kuwasiliana na wateja na marafiki wa kazi. Pia kompyuta hutumika kupanga ratiba yangu ya kila siku. Kutengeneza website hunifundisha nidhamu ya kazi. Ninapenda kufanya kazi nikiwa mtulivu mbele ya kompyuta na pia hutumia kuhifadhi mtandao kuhifadhi mafaili. Ninapenda kuboresha website mara kwa mara. Kompyuta hunisaidia kurekebisha makosa kwa urahisi. Mimi hutumia kompyuta kujaribu website kwenye vifaa tofauti. Kutengeneza website kuna nipa fursa ya kupata kipato. Ninapenda kuona watu waki, tumia website niliyo tengeneza, kompyuta pia hunisaidia kutafuta maendeleo ya kazi, pia kompyuta hutumika wakati mwingine kuandika msimbo wa programu, ninajifunza kufanya kazi ya kujitegemea. Kutengeneza website hunipanulia maarifa yangu na teknolojia. Kompyuta hunisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ubora. Ninapenda changamoto zinazo tokana na undaji wa website. Kompyuta hunisaidia kushirikiana na wengine kwenye miradi hutumia sana na kubuni ili kufanya website ivute. Aidha ninapenda kuona matokeo ya juhudi zangu. Kumbita unisaidia kupata kazi kwa mpangilio mzuri. Kompyuta pia hutumika pia kujaribu mawazoma pya na ubunifu. Kutengeneza website kuna nifundisha uvumilivu. Ninapenda kutumia teknolojia kuboresha maisha na ambayo pia weza kunisaidia kufikia malengo yangu ya kikazi. Pia kompyuta hunisaidia ni najivunia ujuzi wangu wa kutengeneza website. Pia mimi hutumia kompyuta kila siku kuendeleza ujuzi wangu. Kutengeneza website ni sehemu muhimu wa maisha yangu na ninaamini teknolojia itanisaidia kuweza kufikia ndoto yangu. Pia mimi ninapenda kuboresha website mara kwa mara. Kompyuta hunisaidia kurekebisha makosa kwa urahisi na pia hutumia kompyuta kujaribu website tofauti tofauti. Ninapenda kuona watu waki tumia website niliyo tengeneza. Kompyuta hunisaidia kufuatilia maendeleo ya kazi. Pia mimi hutumia kompyuta wakati mwingi kuandika msimbo wa programu na ninajifunza kufanya kazi kwa kujitegemea mimi mwenyewe. Na kompyuta pia hunisaidia kufanya kazi wa haraka na kwa ubora. Ninapenda changamoto ninazo kutana na uundaji wa website. Kompyuta hunisaidia kushirikiana na wengine kwenye miradi hutumia zanaza kubuni ili kufanya website ivutie. Aidha ninapenda kuona matokeo ya juhudi zangu. Kompyuta hunisaidia kupanga kazi na mpangilio mzuri. Hutumia kompyuta kujaribu mawazo mapya ya ubunifu. Pia mimi hutumia kompyuta website kunifundisha uvumilivu. Ninapenda kutumia teknolojia kuboresha maisha. Aidha kompyuta hunisaidia kufikisha malengo yangu ya kazi. Ninajivunia ujuzi wangu wa kutengeneza website. Utumia kombiuta kila siku kuendeleza ujuzi wangu. Pia mimi hutengeneza website kutumia kompyuta na ambayo inaweza ku nisaidia katika maisha yangu. Nina jiamini, ninaamini teknolojia ita nisaidia kufikia ndoto zangu. Pia unapata kutengeneza website kuna nifundisha uvumilivu. Pale ambapo unapata labda umetengeneza website fulani na lazima usubiri hadi upate atakaye tumia website ile.

Ati mtu ananiuliza kwamba ni ushauri gani ambayo naweza kumpa mtu mwingine. Mimi kujituma kimaisha ni jambo muhimu sana kwa kila mtu. Pale nani vizuri kuwa na malengo ya si yalio wazi katika maisha. Malengo hukupa mwelekeo wa kila unachofanya. Jitume kwa bidii hata kama mazingira ni magumu. Hakuna mafanikio yanayokuja bila juhudi. Jitume, jifunze kudhamini muda wako kwa sababu hauwezi kurudi epuka uvivu kwani huchelewesha maendeleo amka mapema na panga mashughuli zako za siku. Jifunze kufanya kazi kwa nidhamu na kujitolea. Usikate tamaa unapokutana na changamoto. Changamoto ni sehemu ya kujifunza na kukua. Jifunze kutoka kwa makosa yako badala yaku ya laumu mazingira. Tafuta maarifa mapya kila siku ili kuongeza uwezo wako. Soma vitabu vinavyo kujenga kimaadili na kielimu. Pia uweze kuzingatia ushauri mzuri kutoka kwa watu wenye busara. Jifunze kupanga fedha zako kwa hekima. Epuka matumizi ya siyo ya lazima. Na pia uweze kujitahidi kuokoa ata kiasi kidogo cha pesa. Tambua kuwa mafanikio huja hatua kwa hatua. Kuwa mvumilivu, kwa ni kila jambo lina wakati wake. Jifunze kufanya kazi kwa uaminifu na uadilifu. Uaminifu ujenga eshima na fursa zaidi. Kuwa na nidhamu ya tabia na maneno, heshima heshimu watu wote bila kujali hali zao. Jifunze kushirikiana na wengine badala ya kujitenga usiogope kuanza chini au kuanza upya kila mwanzo ni fursa ya kujitunza ya kujifunza tumia vipaji vyako kujiletea maendeleo usijilinganish sana na wengine kila mtu ana safari yake ya maisha. Jikubali na ujithamini. Epuka marafiki wabaya wanao kukatisha tamaa na pia uweze kuchagua marafiki wanao kutia moyo. Jifunze kuthibiti isia zako haida kuwa na subira hata mambo ya napochelewa. Pia uweze kujipa muda wakupumzika lakini usipoteze mwelekeo. Usiache ndoto zako kwa sababu ya maneno ya watu na uweze tu kuendelea kuamini uwezo wako. Fanya kazi kwa bidii hata kama akuna anayekuona. Juhudi zako zitaleta matunda siku moja. Omba ushauri na msaada pale unapo itaji. Jifunze kushukuru kwa kila atua unayopiga. Kwa maana shukurani huongeza motisha ya kuweza kuendelea na kujenga tabia ya kudhamini maendeleo yako. Rakebisha pale unapokosea bila kukata tamaa. Endelea kusonga mbele bila kuangalia nyuma sana. Kumbuka kuwa kujituma ni ufunguo wa mafanikio na maisha humpa kila anayejituma kwa dhati. Pia uweze uweze kujifunza kufanya kazi kwa uaminifu na uadilifu. Jifunze ku uaminifu hujenga heshima na fursa zaidi. Kua na nidhamu ya tabia na maneno heshima heshimu watu wote bila kujali hali zao. Jifunze kushirikiana na wengine baada ya kujitenga. Usiogope kuanza chini na kuanza upya. Kila mwanzo ni fursa ya kujifunza. Tumia vipaji vyako kujiletea maendeleo. Usijilinganishe sana na wengine. Kila mtu ana safari yake ya maisha. Jikubali na ujithamini. Epuka marafiki wabaya wanao kukatiza tama. Chagua marafiki wanaokutia moyo. Jifunze kudhibiti hisia zako. Kuwa na subira hata mambo yanapo chelewa. Jipe muda wa kupumzika lakini usipoteze mwelekeo na pia usiache ndoto zako kwa sababu ya maneno ya watu. Endelea kuamini uwezo wako. Kufanya kazi kwa bidii hata kama hakuna anayekuona. Juhudi zako zitaleta matunda baadaye. Na pia omba ushahuri na msahada pale unapo itaji. Jambo ingine pia uweze kujifunza kushukuru kwa kila atua unayopiga. Maana shukurani huongeza motisha na kuendelea. Pia unapaswa kujenga tabia ya kutathmini maendeleo yako. Pale uweze kurekebisha pale unapo kosea bila kukata tama na uweze kuendelea kusonga mbele bila kuangalia nyuma sana. Kumbuka kuwa kujituma ni ufunguo wa mafanikio na maisha humlipa ule anayijituma kwa dhati. Na pia uweze kumbuka kuwa kujituma ni ufunguo wa mafanikio na maisha humlipa ule anayijituma kwa dhati kila wakati.